Kwa kweli, mimi ni mtu ambaye napenda sana kuamka na jua mapema asubuhi. Kuna utulivu wapekee sana wakati wa alfajiri ambao unanisaidia kupanga mipango yangu ya siku nzima kwa makini mkubwa kabla ya kelele za mchana kuanza. Napenda kuona mwanga wakwanza wajua ukichomoza kwa sababu unanipea nishati na hamasa ya kuanza kazi zangu kwa nguvu mpya hivyo basi Mara nyingi mimi hulala mapema usiku ili kuhakikisha kuwa mwili wangu umepumzika vyakutosha na uwe tayari kuamka saa kumi na moja au saa kumi na mbili asubuhi.

Binafsi, mimi napendelea zaidi kutumia mwanga wakati au mwanga hafifu badala ya mwanga mukali sana sababu kubwa ni kwamba mwanga wakati unaleta hali ya utulivu na amani katika mazingira niliopo Iwe ni nyumbani au ofisi ni Mwanga mukali sana wakati mwingini unaweza kuchosha macho yangu haraka Hasa ninapokuwa ni kisoma au kutumia kombiuta kwa muda mrefo Napenda jinsi mwanga wa wakati unavyo tengeneza mazingira ya joto na ya kuvotia ambayo ya nisaidia akili yangu kutulia na kuwa umakini zaidi katika kazi inazofanya.

Ninapofanya kosa kazini Jambo la kwanza ninalofanya ni kukabali kosa hilo mapema na kuchukua jukumu kamili bila kutoa visigizio Mimi huamini kuwa makosa nisehemu ya kujifunza Kwa hivyo mimi hujaribu kutulia na kufanya tathmini ili kuelewa ni wapi mambo ya lienda murama Baada ya hapo, mimi hutafuta suluhisha la haraka ili kurekebisha hali iyo na kuwasiliana viongozi wangu au wezangu kuhusu hatua ninazochukua. Hatimaye, mimi huweka mikakachi mipya au taratibu za kuzuia kosa hilo lisitokee tena katika siku zijazo.

Ninaamini kuwa sifa muhiimu zaidi kwa kiongozi, mzuru ni uwezo wakuskiliza na kuwa uadilifu wa hali ya juu Kiongozi bora si yule anayatoa amri tu mbali ni yule anayaelewa mahitaji ya watu anaowaongoza na kuwapa motisha ya kufikia malengo ya pamoja Haitha kiongozi mzuri anapaswa kuwa na maono ya wazi na uwezo wa kufanya maamuzi ma gumu katika nyakati za changamoto Sifa nyingine mumu ni unye nyekivu na utayari wakukubali makosa yake mwenyewe huku akijifunza kutoka kwa wengine Kiongozi anayeongoza kwa mfano wa kuingwa hujenga mazingira ya kuaminiana na kusaidiana Jambo ambalo huleta mafanikio makubwa kwa timu nzima au jamii kwa jumla.

Mwezi ninaopenda zaidi katika mwaka ni mwezi wa desemba sababu kubwa inayofanya niupende mwezi huu ni kutokana na hali ya hewa ya sherehe na furahi inayotawala sehemu nyingi duniani huo ni wakati ambapo familia nyingi hukutana pamoja baada ya kufanya kazi kwa muda mrefu wa mwaka mzima na mimi hufurahia sana muda wa mpumzika na utulivu Pia mwezi wa desemba unanipa fursa ya kufanya tathmini ya malengo niliojiweka kea tangu mwanzo wa mwaka na kuanza kupanga mipango mipya kwa ajili ya mwaka unaofuata.

Kila siku, usiku kabla ya kulala, nina taratibu fulani ambazo nimejiwekea ili kuhakikisha mwili wangu na akili yangu vinapata utulivu Jambo la kwanza ninalofanya ni kuweka mbali vifaa vyote vya kielektroniki kama vile simu na kompyuta ili kuepuka mwanga mkali unaoweza kuvuruga usingizi wangu baada ya hapo mimi hupenda kusoma kitabu kwa dakika chache au kusikiliza muziki mwanana ambao una nisaidia kutulia pia mimi hutumia muda huo kufanya tathmini ya manbo niliofanya mchana na kuandika orotha ya majukumu muhimu ya siku inayofuata.

Ndiyo, mimi ni mpenzi mkubwa sana wa kupanda milima, kwa sababu ni mchezo unaochangamusha mwili na kuupa akili changamoto mpya napenda sana hali ya msisimko ninayopata ni napokuwa njiani kuelekea kieleleni nikipita kwenye njia mbalimbali na kuona manthari nzuri ya asili kutoka juu, kupanda milima kuna nifunza uvumilivu na nidhamu Kwani safiri ya kufika kileleni inaitaji nguvu na utulivu wa kifikira ili usikate tamaa njiani Hakuna isia nzuri kama ile ya kufika kileleni na kuangalia chini kuona umbali uliotoka Huku ukivuta hewa safi ya mlimani ambayo haijachafuliwa Kwangu mimi hii ni njia bora ya kufanya mazoezi huku nikifurahia uumbaji wa asili.

Mimi napenda sana kutazama filamu za kusisimua na zile zinazohusu matukio ya kweli ya kihistoria sababu kubwa ya kupenda filamu hizi ni jinsi zinavyoweza kunifanya nifikirie kwa kina na kunifundisha mambo mapya kuhusu ulimwengu na tamadomuni tofauti Pia mimi ni shabiki mkubwa filamu za kisayansi kwa sababu zinachochea ubunifu na kunifanya niwaze jinsi teknolojia itakavyo kuwa katika miaka mingi ijayo Napenda filamu zenye hadithi mzuri na mafunzo ya kimaisha sio tu kwa ajili ya burudani bali kama njia ya kupanua uelewa wangu Kila mwishoni mwa wiki mimi hujaribu kutafuta filamu mpya yenye ujumbe mzito ili niweze kupumzika huku nikijifunza kitu kipya.

Chakula ninachopenda zaidi kula jioni ni wali wa nazi ulioambatana na mchuzi wa samaki wa kukaanga pamoja na boga boga za majani sababu inayofanya nikipende chakula hiki ni kwa sababu ni chepesi kuliwa wakati wa usiku na kina ladha nzuri sana inanifanya nijihisi nimeridhika baada ya siku ndefu ya kazi Pia, mimi hupenda kuongeza matunda kama parachichi au kunywa glasi ya maji ya baridi ili kukamilisha mlo wangu kwa afya Kwangu mimi, chakula cha jioni siyo tu kwa ajili ya kushibisha tumbo, bali ni wakati muimu wa kutulia na kufurahia ladha nzuri nikiwa nyumbani katika hali ya utulivu.

Mtu aliyenifundisha jambo la muhimu zaidi katika maisha yangu ni mama yangu mzazi Alinifundisha dhamani ya kuwa na subira na umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii bila kukata tamaa Hata kama mambo yanakuwa magumu kiasi gani nakumbuka alikuwa akiniambia kila mara kuwa mafanikio ya kweli hayaji kwa haraka bali yanatokana na nidhamu ya kila siku na uaminifu katika mambo madogo Somo hili limenisaidia sana katika maisha yangu ya mtu mzima Hasaa ninapokutana na changamoto kazini au katika mausiano yangu na watu wengine Kwa sababu ya mafundisho yake Nimejifunza kuwa na musimu wa kudhamini Kila hatua ninayopiga Nikijua kuwa uvumilivu ndio fungua wa kufikia malengo makubwa.

Ndiyo, mimi ninaifadhi vitu kadha ambavyo, ninaamini nina dhamani kubwa sana kwangu ingawa sio lazima viwe na dhamani ya kifedha Kitu kikubwa nina cho thamini kukifadhi ni albamu ya picha za familia yangu na kumbu kumbu za safari mbalimbali nilizowahi kufanya tangu utotoni picha hizi nizadhamani kwa sababu zinanikumbusha matukio muhimu watu ninawa wapenda na hatua nilizopiga katika maisha yangu. Pia mimi huifathi zawadi ndogondogo nilizopewa na marafiki wa dhati kwa sababu hubeba ujumbe wa upendo na urafiki wa kudumu. Kwangu mimi kuhifathi vitu hivi ni njia ya kutunza historia yangu na kuha kikisha kuwa kumbu kumbu izo nzuri hazipotei kama kadri mudo una vyo zidi kwenda.

Mara nyingi mimi hupenda kucheza na marafiki zango wa karibu pamoja na dugu zangu Hasa wakati wa mwishoni mwa wiki sisi hupenda kucheza michezo ya body kama vilevyo mna ubao na wakati mwingine tunacheza mchezo ya video ambayo inatuhitaji kushirikiana kama team moja sababu inayofanya nicheze nao mara nyingi ni kwa sababu michezo hiyo inatusaidia kuimarisha rafiki wetu na kutupatia muda wa kucheka na kufurahia pamoja baada ya wiki ndefu ya majukumu ya kazi Pia wakati mwingine mimi hucheza na watoto wa dogo zangu au majirani Kwani nisharti nafurahia inasaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunikumbusha umuhimu wa kufurahia mambo madogo madogo ya maisha.

Kujiandaa kwa mkutano ni jambo ambalo mimi huchukulia kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha kuwa muda wangu na wa wengine unatumika vizuri. Kwanza, mimi huanza kwa kusoma ajenda ya mkutano mapema ili kuelewa malengo makuu na mada zitakazojadiliwa. Baada ya hapo, mimi hufanya utafiti wa ziada na kukusanya tokimu au nyaraka zote muhimu ambazo zinaweza kuhitajika wakati wa mazungumzo. Pia, mimi hupenda kuandaa orodha ya maswali za msingi ambazo ningependa kuzichangia. Hatimaye, mimi huhakikisha kuwa vifaa vyangu vya kiufundi kama kompyuta au programu za video viko tayari na vinafanya kazi vizuri.

Mimi upenda sana kutembea katika maeneo yenye asili na utulivu Hasa kwenye ufukwe za bahari au katika bustani zenye miti mingi sababu kubwa inayofanya nipende maeneo haya ni uwezo wake wa kunifanya nitulie na kuvuta hewa safi Jambo ambalo ni vigumu kulipata katikati ya mji wenye kelele na msongamano Napenda kutembea nyakati za asubuhi na mapema au jioni jua linapo zama Kwani manthari ya wakati huo huwa na rangi zuri na tulivu sana Kwangu mimi kutembea ni zaidi ya mazoezi ni muda wangu wa kutafakari mambo mbali mbali ya maisha na kupata mskumo mpya wa kazi zangu Hakuna kitu kinachonirudishia nguvu kama kutembea kando ya maji huko nikisikiliza sauti za mawimbi.

Kazini ningependa kupata mafunzo zaidi katika uwanja wa akili, mimba au uchabuzi wa data Kwa sababu hizo ndizo teknolojia zinazo ongoza soko la sasa Naamini kuwa ujuzi wa jinsi ya kutumia zana za hisia za kidigitali hutayarisha utendaji wa kazi na kuongeza ufanisi katika miradi yetu ya kila siku Pia ningefurahia kupata mafunzo ya uongozi na mawasiliano ili niweze kushirikiana vizuri zaidi na timu yango na kusaidia na kufikia malengo kampuni kwa uraisi zaidi Kwangu mimi mafunzo ya mara kwa mara ni muhimu sana kwa sababu yananiweka katika nafasi nzuri ya kukabiliana na mabadiliko ya kiteknolojia yanayotokea duniani kwa kazi inanipa motisha na kuwa mfanyakazi bora na mbunifu zaidi.

Mimi hupenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya shuguli zinazoleta karibu kama vile kula chakula cha jioni pamoja huku tukibadilishana hadithi za siku mzima moja ya vitu ninavyofuraia zaidi ni wakati tunapokaa pamoja na mwishoni mwa wiki hutazama filamu au kucheza michezo ya bodi Kwa ni wakati huo huo imejaa vicheko na na utani mwingi Pia Mara chache kwa mwezi, tunapenda kuenda nje kutembea au kufanya matembezi ya mbali kidogo ili kubadalisha mazingira au na kufurahia asili pamoja. Kwangu mimi, muda na familia ni kitu cha dhamani sana kwa sababu na unasaidia kujenga upendo uwaminifu na misingi imara wa kusaidiana katika maisha. Ni wakati ambao unanirudishia nguvu na kunifanya nione kuwa nina watu wakuinidhamini nyuma yangu.

Kati ya paka na umbwa Mimi binafsi hupendelea zaidi umbwa Ingawa na waheshimu na kuwapenda wanyama wote wawili Napenda umbwa kwa sababu ni mnyama mwenye rafiki wa kweli uaminifu mkubwa na anayeweza kukulinda na kukuchangamsha unapokuwa umechoka umbwa ana sifa ya kipekee ya kuhisi hisia za mmiliki wake Jambo ambalo linamfanya awe rafiki wa dhati wa binadamu Hata hivyo pia nadhamini utulivu na uhuru wa paka Kwani wao hawaihitaji uangalizi wa karibu kila wakati kama mbwa Lakini nikilazimika kuchagua mmoja mbwa atashinda kwa sababu ya uwezo wake ya kucheza na kuungana na watu kijamii Kwangu mimi huwa na mbwa nyumbani kunaleta hali ya usalama na furaha ya kipekee ambayo ni vigumu kuipata kwa mnyama mwingine.

Mara nyingi mchana, mimi hupendelea kula mlo kamili ambao utanipa nguvu za kutosha kuendelea na majukumu yangu ya kazi hadi jioni. Chakula changu cha kawaida huwa ni ugali wa dona au wali wa maharagwe. Nikisindikiza na mboga mboga za majani kama kichembe au mchicha, pamoja na kipande cha kuku au nyama ya kukaanga. Napenda mlo huo kwa sababu unashibisha vizuri na unapatikana kwa urahisi katika mikahawa mingi ya karibu na ofisi Pia hupenda kuongeza tunda kama ndizi au kipande cha tikitimaji baada ya kula ili kupata vitamini na kuboresha mfumo wa mkemenyo wa chakula Kwangu mimi, chakula cha mchana ni wakati muhimu wa kupumzika kidogo na kurudisha nguvu zilizopotea asubuhi. Hivyo mimi hujaribu kuhakikisha sili chakula kizito sana kinachoweza kuniletea uchovu sana.

Mimi hushugulikia muda wangu kazini kwa kutumia mbinu ya kupanga vipau mbele mapema asubuhi kabla ya kuanza majukumu yangu hua naanda orodha ya kazi zote zinazopazwa kufanya au kuanza na zile ambazo ni muhimu zaidi na zenye haraka ili kuhakikisha sichelewi kufikia malengo ya siku Pia mimi hupenda kugawa muda wangu katika vipindi maalumu Nikijitahidi kuepuka mambo ya naweza kunipotezea umakini kama vile matumizi ya simu yasiyo lazima au mikutano inayochukua muda merefu bila tija Ninaamini kuwa nidhamu ya muda ndiyo siri ya mafanikio Hivyo mimi huhakikisha Napata muda mfupi wa kupumzika ili kuchangamsha akili yangu na kuongeza ufanisi zaidi.